Mimi huwa napenda kupiga picha. Hasa wakati ninapo tembelea kule mujini ama vijijini. Saa zingine ninapoenda katika mbuga za wanyama, mimi hupiga picha za wale wanyama pori. Hiyo huwa naweka kama kumbukumbu katika tarakilishi yangu. Ili niweze kupitia baadaye kujikumbusha mambo niliyo kuwa nafanya nikiwa kijana.

Ninapotaka kustarehe, mimi huwa napenda kutembelea maeneo yaliyo na burudani au maeneo yaliyo na sherehe. Pia huwa natafuta mahali ambapo kumetulia ili niweze kusoma. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma vitabu aina tofauti tofauti ili kuweza kujua mambo mengi yanayoendelea humu duniani.

Maranyingi programu ambazo wanatumia ni Whatsapp, TikTok na pia Instagram. Hizi ni programu ambazo huwa zinanisaidia ninapofanya mawasiliano na marafiki zangu na pia na jamii yangu. Pia ni programu muhimu sana kwa sababu huwa zinakuwa na habari muhimu zinazotokea duniani.